Unaanzaje mradi mpya wa kazi. Mimi kuanza mraadi mpya wa kazi baada ya kushauliana na marafiki zangu pia na jamaa wakaribu na mimi. Kupitia kwa ushauri wao huwa unanisaidia kufanya uamuzi mwema katika kwanza huu mraadi.

Je, unapenda kutembea kwa miguu? Mimi hupenda sana kutembea kwa miguu kwa sababu ni njia moja ya kufanya mazoezi. Kutembea kwa miguu hunisaidia sana kunyanyua mwili na kufanya mazoezi kwa njia ya urahisi bila ata kukimbia au kucheza mpira.

Unapangaje wiki yako ya kazi? Mimi hupanga wiki yangu ya kazi kila jumapili. Jumapili huwa natengeneza ratiba yangu ya wiki nzima ya kazi. Ratiba hii hunisaidia kufanya kazi zangu kwa njia ambao ni nzuri sana na kazi zangu huwa zimekamilika baada ya wiki moja.

Kipawa gani? Huna. Kipawa ambacho ninacho ni kipawa cha kucheza mpira na pia kipawa cha kuimba. Vipawa hivi viwili vinanisaidia sana haswa wakati nimemaliza kazi zangu najiunga na wenzangu kwenye kwaya kuimba na pia kucheza mpira uwanjani.

Niambie kuhusu chakula chako unachokipenda. Chakula ninachokipenda ni wali na maharagwe. Wali na maharakwe kuwa navipenda sana kuvila kwenye mkahawa. Mara yangu ya kwanza niliivyovila hivi vyakula vilinifurahisha sana. Na mara yangu ya mwisho nilivyovila hivi chakula ni juzi. Vyakula hivi ninavipenda sana. Kwa hivyo.

Je, unanunua vitu kwa kutumia simu? Kununua vitu kwa kutumia simu ndiyo njia ambayo mimi huwa naipenda zaidi. Kwa sababu, vitu huwa vinaletwa mpaka penye unaishi na huwa njia ambayo watu wengi wanaipenda kwenye eneo langu ambapo huwa ninaishi.

Eleza hali ya hewa leo. Hali ya hewa leo ni baridi sana. Ni baridi kwa sababu mvua inaendelea kunyesha. Hali hii ya hewa imenifanya kuvalia sweta ili niweze kupata joto. Hali hii ya hewa pia itanifanya niende shambani kupanda mimea. Hili uweze kunawiri kwa haraka sana.

Je, umewahi kulima? Mimi ni mkulima hodari. Huwa ninaenda shambani kulima ili familia yangu ipate chakula. Bila kufanya ukulima, chakula hakiwezi patikana kwa hii inchi na dunia nzima. Kwa hivo, kulima ni kwa muhimu sana kwa maisha yetu.

Niambie kuhusu timu bora ya mpira wa kirugby wa kimarekani. Timu ninayoipenda sana ya kirugby wa kimarekani ni timu ya USA Eagles. Timu hii ina wachezaji wawili ninaowapenda sana. Mmoja wao akiwa ni Paul Mkeni na wa pili ni Nate Sylvia. Wachezaji hawa wameiwezesha hii timu kushinda vikombe vingi sana. Timu yangu inapokuwa ikicheza huwa ninasikia vizuri sana.

Unapendelea shati au t-shati? Mimi upenda sana kufalia t-shati. T-shati hizi ambazo huwa nazivalia huwa ni za timu za mpira wa kandanda. Ninaponunua t-shati, nitakuwa nimechangia sana katika ukuwaji wa timu ambayo nimenunua t-shati yake kwa sababu pesa ambazo huwa ninalipa zinaenda kusaidia ile timu.

Ni nani aliyekufundisha jambo muhimu? Haliye nifundisha jambo ambaro ni muimu sana ni wazazi wangu. Wazazi wangu walinifunza chinzi ya kuishi na watu na chinzi ya kutangamana na watu wa aina mbalimbali. Kupitia kwa uchuzi wao ama mafunzo yao huwa tunaerewana na kila mtu ambaye nakuwa na yeye.

Unapenda kutumia muda na familia yako vipi? Mimi upenda kutumia muda wangu na familia yangu kutembea. Tuwa tunatembelea jamaa na marafiki zetu. Wakati tunawatembelea jamaa na marafiki zetu, huwa tunawajulia hali na kujua chinzi wanavyoenderea. Kutemberea jamaa na marafiki uwa kumenisaidia sana, haswa kuenderea kama familia.

Unafanya nini wakati wa baridi kali? Wakati wa baridi kali, mimi huwasha moto ili niweze kupata joto. Pia huwa ninavalia sweta nzito itakao nisaidia kupata joto. Kufanya hayo mambo mawili yatakuwa yamenisaidia kujikinga kutokana na magonjwa yanayoletwa na baridi kali.

Unapenda nini kuhusu mtaa wako? Ninacho kipenda kuhusu mtaa wangu ni usalama. Katika mtaa ninakoishi, kuna usalama wa hali ya juu. Kwa sababu, huwa tunaishi ama kuna kituo cha polisi hapo karibu. Kituo hiki cha polisi kimesaidia kijiji changu ama mtaa wangu kuwa na usalama wa hali ya juu.

Unatumia njia gani ya usafiri kila siku? Njia ambayo njia ya usafiri ninaoitumia kila siku ni gari ra kipinafsi. Gari hili ra kipinafsi linanisaidia kufika kwenye ninakofanyia kazi kwa njia ya uraisi. Gali rangu ra kipinafsi limenisaidia sana kutekereza wachibu wangu kwa njia ambayo ni haraka saidi.

Niambie hadithi kuhusu nchi wako wakuzaliwa. Mimi nimezaliwa katika mji unaohitwa Nakuru. Nakuru ni mchi wakufutia sana. Kwasababu, kuna mbuga za wanyama, kuna usalama na vyumba vinavyo pendeza. Katika mji wangu wakuzaliwa, kuna mchezo ambao huwa naikumbuka tulifanya katika utoto wangu. Mchezo wakucheza na marafikizangu na mchezo wakusherehekea siku ya kuzaliwa. Ningependa kurudi katika mji wangu wakuzaliwa wakati wowote kutoka sasa. Naupenda sana mji wangu wa kuzaliwa.

Nyama gani unayoipenda zaidi? Nyama ninayoipenda zaidi ni nyama ya kuku. Nyama ya kuku inakuwa na ladha nzuri inayopendeza. Familia yangu pia inapenda nyama ya kuku. Nyama hii ya kuku huwa inakuwa na ladha tamu sana kwa familia yangu.

Je, unapenda asali. Asali ni tamu sana. Na bila shaka hupendwa na wengi. Asali huwa inasaidia sana katika kutibu magonjwa haswa magonjwa ya kifua na homa. Asali hupendwa sana na watu wa jamaa na familia yangu. Asali ni kitu cha muhimu sana hakifai kukosa ndani ya nyumba.

Msimu gani wa mwaka unaopendwa au unaopenda zaidi? Msimu wa mwaka ninaoupenda zaidi ni msimu wa mvua. Wakati wa mvua unapata kuna chakula cha kutosha na pia unapata kuna maji mengi sana ya kutumika katika manyumba zetu. Ng'ombe pia au wanyama pia hupata maji ya kunywa. Kwa sababu tunajua maji huwa yanasaidia sana au maji ni uhai katika maisha ya wanyama na binadamu.

Sherehe yako ya kupendezwa ni ipi. Sherehe yangu ya kupendezwa ni sherehe ya kuzaliwa kwangu. Wakati nilizaliwa niliyapitia magumu sana kulingana na hadithi ninayopewa na wazazi wangu. Kutokana na hayo huwa naipenda sherehe ya kuzaliwa kwa sababu inakua muhimu sana kwangu.

Je, unapenda kujifunza historia? Mimi hupenda sana kujifunza historia kwa sababu kupitia kwa historia uwa tunapata jiinzi matukio yalivyokua yakitoka hapo hawali. Kupitia historia uwa tunaelewa vile nchi ilianza na vile nchi inaendelea na venye itakavyo kuwa hapo mbeleni.

Hali gani ya hewa unayoipenda? Hali ya hewa ninayoipenda ni wakati wa mvua. Wakati wa mvua unapata kwamba maji yanapatikana yanayotumiwa na pia mimea shambani hunawiri. Wakati huu ama msimu huu unapata kuna chakula kingi cha kutumika katika nchi na katika jamii.

Unaifadhi data yako wapi? Mimi nimeifadhi data yangu kwenye tarakirishi. Wakitu chochote ninachokitaka, ni rahisi kukipata kwa sababu tarakirishi iko ndani ya nyumba yangu. Kazi yangu ni kuwasha tarakirishi na kuenda sehemu ambapo nimeifadhi na kutoa huko wakati ninataka kutumia.

Ni timu gani ya mchezo unaofuata? Timu ya mchezo ninaofuata ni timu ya Manchester United. Timu hii ni timu inayo wachezaji wa hali ya juu wenye tajriba ya hali ya juu. Timu hii inapokuwa ikicheza mimi huwa nafurahia sana. Hasa wakati inafunga mabao.

Unajifurahisha vipi wakati wafuraha? Mimi huwa najifurahisha kwa kuwatembelea wagonjwa hospitalini. Ninapokuwa ninawatembelea wagonjwa hospitalini na kuwasaidia kidogo nilicho nacho huwa ninafurahishwa sana. Furaha yangu huwa inatoka kutokana na kusaidiana na wasiojicheweza katika jami.

Niambie kuhuzu michezo unayopenda kutazama. Mchezo ninaopenda kutazama ni mchezo wa mpira wa kandanda. Mchezo wa mpira wa kandanda hunifurahisha sana wakati unapokuwa ukichezwa. Timu ambazo huwa nashapikia ni timu ya Manchester United. Wakati Manchester United ilikuwa inacheza na timu ya Chelsea, nilifurahishwa sana kwa sababu timu yangu ilifunga mabao mawili wa bila. Naipenda au ninaupenda sana mchezo wa kandanda.

Zawadi gani nzuri umewai kupokea? Zawadi nzuri ambao nimewai pokea ni zawadi ya tarakirishi. Nilipewa tarakilishi na rafiki yangu wakati nilikuwa ninasherekea siku ya kuzaliwa kwangu. Tarakilishi hii hunisaidia sana kuhifadhi hadithi na vitu vingine vya muhimu vyangu.

Je, umeweka picha zako mtandaoni? Mimi nimeweka picha zangu kwenye mtandao. Picha hizi zinasaidia sana kuonyesha kwamba ni mimi halali haswa kwa marafiki zangu ambao huwa tunapatana na wao mtandaoni. Picha hizi pia husaidia sana kuonyesha uhalali wa mtu.

Unapendelea mwanga mkali au mwanga wakati? Mimi napendelea mwanga wakati kwa sababu mwanga wakati huwezi umiza ngozi ya binadamu na ngozi za wanyama wengine. Mwanga huu wakati pia husaidia kupea mwili madini muhimu ya kukua kiafya.

Unaenda hospitali mara ngapi kwa mwaka? Mimi huenda hospitali mara sita kwa mwaka kwa sababu nikiangalia kwa mwaka huwa napatwa na maradhi mara sita mpaka mara nane. Kila wakati pia huwa nawatembelea wagonjwa hospitalini ili kuwajulia hali na kuwasaidia nilicho nacho kidogo.

Nini kinafanya mazingira ya kazi kuwa mazuri? Kinachofanya mazingira ya kazi kuwa mazuri ni kuwa na uhusiano mwema kati ya wafanyikazi na wateja. Wakati uhusiano uliopo mzuri, kutatua shida inapopatikana katika mazingira ya kazi inakuwa ni rahisi sana.

Unajenga mahusiano vipi na wafanyakazi wengine? Mimi hujenga mahusiano yangu kwa kuwaongelesha wafanyakazi wenzangu kwa njia ambayo ni nzuri na pia kuwapa ushauri jinsi ya kuishi katika haya maisha ambayo yamekua magumu sana. Uhusiana mzuri kati ya wafanyakazi, hufanya huraishisha kazi na kufanya vitu vya hali ya juu kutengenezwa.

Niambie kuhusu wakati mkuu wa mpira wa besiboli. Mpira wa besboli ni wakati timu ya ufaransa ilikuwa inacheza na timu ya ujerumani ambapo timu ya ufaransa ilinyorosha timu ya ujerumani. Wakati huo nilifurahia sana kwa sababu timu yangu ilikuwa imeshinda. Mimi hupenda sana mchezo wa besiboli.

Je, unapenda kununua vitu mtandaoni? Kununua vitu mtandaoni ndio njia rahisi ya kununua siku hizi. Kwa sababu hapo ndipo unanunua na kisha unaletewa hadi nyumbani. Mtandao kununua vitu mtandaoni hutumika sana siku hizi na watu wengi humu mjini. Njia raisi ya kununua ukiwa mmbani.

Mchezaji gani wa michezo unaumpenda? Mchezaji wa mchezo ninaumpenda ni Peter Check. Peter Check ni muchezaji anaedaka mpira. Peter Check amesaidia timu yake mpaka kufuika finali ambapo ilinyakua kombe la bara Afrika ni mchezaji anaenziwa na kupendwa na wengi.

Niambie kuhusu utaratibu wako wa jioni. Kila jioni, mimi huwa na utaratibu wangu. Huanza kwa kuenda jimu na baada ya kutoka kwenye jimu, huwa nafika nyumbani na kutangamana na familia. Ambapo baada ya hayo, mimi hutazama televisheni na baada ya kutazama, runinga, naelekea, kulala. Ambapo huwa najitayarisha kwa shughuli zangu za kesho.

Je, unapenda kusikiliza redio? Kama kawaida yangu lazima nisikize redio kabla siku kuanza na siku kuisha. Kutokana kwa redio ndipo mimi hupata habari motomoto wa mambo yanayojiri humu nchini. Redio huweza kutangaza moja kwa moja jinsi matukio yanavyotokea humu nchini. Mimi hupenda sana kusikiza redio.

Napenda kuandika au kuongea? Mimi napenda sana kuandika au na kuongea. Sababu hii inanifanya niweze kunakili matukio jiinsi yanavyotokea. Kuongea kuna nisaidia kutangamana na watu wa hadhi mbali mbali. Kuandika pia kuna nisaidia kunakili matukio ili nisije nikaya sahau.

Je, unapenda hesabu? Mimi upenda hesabu sana kwa sababu kutoka kwa hesabu, ndipo unapiga, unapata biashara zako hata sinapata faida ama sinapata hasara. Hesabu ni muhimu sana kwa maisha ya binadamu kwa sababu hesabu ndio usaidia mwanadamu kuishi. Pila hesabu utakua unafanyia asara kwenye biashara zako ama maisha yako.

Je unapenda mvua? Mimi napenda mvua sana kwa sababu mvua inapokuwa ikinyesha, tunapata maji safi ya kunywa, maji ya kufulia nguo, maji ya kuoshea vyombo, maji ya kupigia deki na maji ya kufanyia kila kitu ambapo pia mimea inanawiri sana. Shambani tunapata chakula cha kutosha. Mvua ni muhimu sana kwa maisha yetu kama sisi binadamu na pia kwa wanyama.

Che, unafaa miwani, mimi ufalia miwani, hiri iweze kuzuhia fumbi, siche ikaingie machoni. Miwani pia unisaidia kuona kwa sababu macho yangu pia ya kuna shida ya kutohona mbali. Miwani hii imenisaidia sana kwa sababu pira hii miwani singekua naona vizuri.

Unafanya nini kulinda mazingira? Mazingira ni muhimu sana kwa maisha yetu. Ili kuyatunza, mimi hupanda miti kila wiki. Kila wiki hupanda miti ili kuyatunza mazingira. Tunajua kwamba miti hufanya mazingira kuwa safi na pia miti huleta hewa safi. Mazingira yanaopandwa miti hufurahisha sana.

Unapenda kuenda madukani lini. Mimi uenda madukani masaa ya jioni. Wakati nimekamilisha kazi zangu. Uenda dukani ili kununua bidhaa zitakapokuwa zikitumiwa na familia yangu. Duka hapa ziko karibu na sehemu ninakoishi. Hizi duka huwa zinauza bidhaa muhimu sana.

Juisi gani ya matunda unayoipenda? Juisi ninayoipenda ni juisi ya matunda ya miwa. Chwisi ya matunda ya miwa inapendeza sana. Na pia ina utamu kuliko juisi za matunda mingine. Juisi ya matunda ya miwa hupendwa sana na wengi.

Mafunzo gani ungependa kupata kazini? Mafunzo ungependa kupata kazini ni mafunzo ya kutumia teknolojia. Katika teknolojia, tunaweza unda vitu ama bidhaa ambavyo ni vya hali ya juu. Teknolojia imenawiri sana siku hizi. Bila kutumia teknolojia, tutapata tume unda bidhaa ambazo hazifurahishi wateja.

Niambie kuhusu rafiki yako wa karibu zaidi. Rafiki wangu wa karibu zaidi ni rafiki ambaye tulisoma na yeye. Huyu rafiki tulienda na yeye mpaka chuo kikuu. Na baada ya kumaliza chuo tulipata kazi katika kampuni moja. Rafiki yangu yeye huwa ananisaidia sana wakati niko na shida na mimi pia huwa namsaidia. Huyu rafiki ni rafiki wa dhati. Nampenda sana rafiki yangu.

Unafanya nini kuekwa kueka afya nzuri? Ili kuwa na afya nzuri huwa nafanya mazoezi na kula vyakula ambavyo vina madini ya kuzuia mwili ili kupata magonjwa mbali mbali. Vyakula hivi vinatengenezwa vizuri ili visije vikalete madhara kwa mwili wangu.

Unafanya nini wakati unaitaji musahada kazini? Wakati ninaitaji musahada kazini, mimi umuendea anaye tusimamia na kumuerezea. Baada ya kumuerezea, yeye pia unipa, ushauri wake, utakao kuwa unanisaidia, hama uerekeza shidaangu kwa wakuu wake ambao uaerezea pia waweza kunisaidia.

Kifaa gani cha teknolojia huwezi kuishi pasipo? Kifaa cha teknolojia ambacho siezi kuishi pasipo ni kifaa cha simu. Mimi upenda kutumia simu sana haswa kuingia mtandaoni na kuongea na marafiki zangu. Simu ni ya muhimu sana katika maisha yangu. Kwa siku natumia simu marakatha wakatha.

Unajilindaje kutokana na vitisho vya mtandaoni. Mimi hujilinda kutokana vitisho vya mtandaoni kwa kuripoti kisa chochote ambacho ninaona kinahatarisha maisha yangu. Huwa naenda kwa kituo cha polisi kilioko karibu na kuandikisha ripoti kuhusu mambo ambayo nimeyaona ya kuogofia sana katika mtandao.

Changamoto gani unakutana nazo kazini? Changamoto ambazo huwa nakutana nazo kazini ni ukosefu wa maji, pia ukosefu wa teknolojia ya kisasa ambayo inasaidia katika utengenezaji wa bidhaa sa kisasa. Bila shaka, hizi changamoto mbili, kampuni ingepata suluhisho, tungepata, tunaunda bidhaa vya hali ya juu.

Unajihisi vipi kuhusu tathmini za kazi. Mimi najihisi vizuri kwa sababu mazingira ya kazi ni mazuri sana. Tunatangamana na wakubwa wetu na tunapia na wale tunafanya kazi na wao. Mazingira ya kazi ni mazuri ambapo tunafanya kazi kwa njia ya urahisi.

Je, unapenda chakula kitamu, chakula kilicho na ladha mimi hukipenda sana, chakula hichi hiki hunifurahisha na hunipa moyo wa kukila zaidi. Chakura kitamu kinapendwa sana na wengi na pia kinapendwa na watu wa jamaa zangu ama familia ya.

Kinywaji gani unachopenda kunywa asubui? Kira asubui mimi unywa chai pamoja na mukate. Chai pamoja na mukate unisaidia sana kutoa baridi muirini na unisaidia pia niweze kupata chakura chasubui kusubiri kire chakura ninaenda kukipata kasini kwa masaa nne.

Nguvu zako ni zipi kazini? Ngufu zangu ni za kadri kwa sababu kunao wanao nisimamia na pia kunao ninao simamia. Hizi nguvu zangu huwa nazitumia kuhakikisha kwamba kazi imefanywa kwa njia ambayo ni nzuri. Nguvu hizi pia huwa nazitumia kuwasilisha malalamishi ya wafanyakazi walio chini yangu kuenda kwa wakubwa wangu.

Unapenda kununua vitu wapi? Mimi hupenda sana kununua vitu sokoni. Vitu ambavyo vimenunuliwa sokoni huwa ni vizuri na vinakua vya hali ya juu. Kwa sababu ambavyo inavivanya viwe vizuri ni kwa sababu huwa unachagua virivyo vizuri na unaacha virivyo vipaya.

Unapenda kufanya kazi peke yako au na wengine. Mimi upenda kufanya kazi na wengine. Kwa sababu kazi ambayo imefanywa na watu wengi huwa inapendeza sana. Watu wa tajirba na ujuzi mbalimbali hujiunga pamoja kufanya kazi ambapo kazi huwa inaonekana kazi nzuri zaidi.

Unafanya nini mara nyingi wikendi? Bila shaka, mimi mara nyingi wikendi huwa naenda shambani na baada ya shambani huwa naenda kuwatembelea marafiki zangu ili kuwajulia hali. Hii ndiyo kawaida yangu ya kila wikendi. Na baada ya hayo huwa naenda kutazama mpira haswa mpira ya uingereza kwenye runinga.

Unafanya nini wakati wa mgogoro na mtu? Wakati nina mgogoro na mtu, huwa ninatoka polepole naelekea kwangu. Sababu najua tukianza kurudishiana kwa maneno mwishowe tutamaliza kupigana. Hii ndio njia mimi huwanaitumia kusuluhisha mgogoro kati ya mimi na mtu mwingine.

Jee unapenda kula popcorn? Popcorn huwa zinapendwa sana na watoto wangu. Mimi ninapoenda dukani huwa nawanunulia popcorn. Kwa kawaida mimi huwa naonja tu lakini sizipendi sana. Popcorn zinakua nzuri kwa watoto si kwa watu wazima kama mimi.

Niambie kuhusu chumba unachokipenda nyumbani. Chumba ninachokipenda nyumbani ni sebule. Pale sebuleni huwa ninatazama, runinga, kuandika mambo yangu ya kihistoria na pia huwa tunatangamana na familia. Chuguri zote huwa zinafanyika pale sebuleni. Hiki ni chumba cha muhimu sana. Haswa wageni pia hukaribishwa pale.

Unafanya nini kukamilisha kazi kwa wakati ili kukamilisha kazi zangu kwa wakati mimi hua naamka mapema na kuanza kazi hizo. Kwa muda mfupi utapata kwamba nimekamilisha kazi hizo. Kazi ikiwa ngumu aje ukiianza mapema utakua umeikamilisha kwa muda ufaao.

Unatazama video wapi mtandaoni? Mimi ninapokuwa kwenye mtandao hua. Ninatazama video zangu kwenye mtandao wa Facebook. Facebook hua na picha ama na video ambazo ni nzuri sana. Video hizi hua simetengenezwa kutokana na vitu mbali mbali.

Je, unapenda kunywa maziwa? Maziwa huwa na ladha muhimu kwa maisha ya mwanadamu. Mwanadamu lazima awe anywe maziwa. Mimi hupenda kunywa maziwa haswa kikombe kimoja kila jioni. Maziwa haya hunisaidia kuwa na afya njema au nzuri inayopendeza.

Niambie kuhusu timu yako unayoipenda ya mpira wa miguu. Timu ninayoipenda ya mpira wa miguu ni Manchester United. Manchester United nilianza kuipenda tangu miaka kumi iliopita. Ina wachezaji wenye tajiriba nzuri. Moja wao akiwa Petr Cech. Naipenda sana timu yangu ya Manchester United.

Chakula gani unachopenda kula jioni? Chakula ninachopenda kukila jioni ni chakula cha ugali pamoja na mboga za majani. Chakula hiki hunifanya mimi niwe na nguvu na pia hunikinga kutokana na maradhi yanayoletwa kwa ukosefu wa vitamini mwilini.

Eleza chumba chako cha kulala. Chumba changu cha kulala ni kikubwa. Kimepakwa rangi ya samawati. Kitanda changu kinapendeza zana. Ukitazama kutoka dirishani, utaona maandali ya miti ambayo imepandwa pale inje. Chumba changu nakipenda zaidi kwa sababu ya mapambo na rangi kimepakwa.

Kazi gani unayo ithamini zaidi? Kazi nayoithamini ni kazi ya uendeshaji ndege. Kazi hii hua na ithamini kwa sababu itakuwa nimetembea nchi nyingi zaidi Afrika na Ulaya. Kazi ya uendeshaji wa ndege ni kazi ambayo mimi huwa na ithamini zaidi ya kazi zingine.

Kazi gani ya nyumbani unayoichukia? Kazi ya nyumbani ninayoichukia ni kazi ya kulima. Unapoenda shambani utakua umechafuka sababu ya kutangamana na udongo. Kazi hii kwangu inakua ni ngumu sana hata huwa siithamani kuifanya.

Unapenda kufanya nini na marafiki zako? Mimi hupenda kusungumza na marafiki zangu mambo ya maendeleo. Na pia, mimi hupenda kutazama mpira kwenye runinga na marafiki zangu. Mipira hii ya uingereza huwa inafuraisha sana. Haswa wachezaji walio na tachriba ya hali ya juu sana.

Ni rangi gani unayoipenda zaidi na unaiona wapi? Rangi ninayoipenda zaidi ni rangi nyekundu. Rangi hii inanikumbusha jinsi damu ilivyomwagika wakati nchi yangu ilikuwa inajipatia uhuru. Rangi hii huwa naiona kwenye bendera yetu ya taifa.

Kipindi gani cha televisheni unachopenda? Kipindi cha televisheni ninachokipenda ni kipindi cha habari. Kipindi hiki huwa kinanijulisha mambo muhimu ambayo yametokea sehemu zote za nchi. Runinga pia hunisaidia kuona matukio vile yalivyo tokea moja kwa moja.

Chakula gani cha kigeni umewahi kujaribu? Chakula cha kigeni nimewahi jaribu ni chakula cha halali. Chakula cha halali ni chakula ambacho kinapendwa sana na kwa isilamu na pia warabu. Chakura hiki ni kichakura kitamu sana. Mimi nimewai kifurahia wakati niltembea inchi za ughaibuni.

Umewai kusafiri wapi mahali pazuri? Mahali pazuri ambapo nimesafiri kuenda ni nchi ya marekani. Nchi ya marekani ina mandhari mazuri na pia nchi hii inawastaarabu. Ambapo unaposafiri huku lazima uwe na passporti ya kusafiri.

Unapenda kusoma gazeti au habari mtandahoni. Mutandao ndiyo kila kitu siku hizi. Gazeti na habari zingine hupatikana mtandahoni. Kira siku mimi husoma gazeti hau kupata habari kwenye mutandao. Ninapenda sana kutumia mtandao haswa kutumia kifaa changu cha simu au tarakirishi.

Je, unapenda kuandika kwa mkono au kompyuta? Mimi upenda kuandika kwa kutumia kombiuta. Ninapo andika kwa kutumia kompyuta, vile vile huwa nahifadhi data zangu kwa hiyo kompyuta. Ninapo kuwa nitahitaji data zangu, huwa nafungua kompyuta na kuangalia sehemu ambapo nimezi hifadhi.

Tabia gani unayoipenda kwa wengine? Tabia ninayoipenda kwa wengine ni tabia nzuri. Haswa tabia ya kuwa waangwana na kufanya mambo ambayo yanawafurahisha wengine. Tabia hii hufanya watu wengi kuunda marafiki na kupendwa na wengi.

Unawasiliana vipi na wafanyakazi wenzako? Mimi huwasiliana na wafanyikazi wenzangu kwa kupitia mtandao. Huwa tunazungumza kwa mtandao au kwa kutumia simu. Ninapokuwa ninawahitaji. Vifaa hivi viwili vimenisaidia sana kuunda uhusiano wangu kati ya mimi na wafanyakazi wenzangu.

Unamkumbuka mwalimu gani kutoka shule? Mwalimu ninaemkumbuka mpaka saa hizi ni mwalimu wa lugha ya kiswahili. Mwalimu huyu alinifunza jinsi ya kuzungumuza kiswahili sanifu na pia jinsi ya kutumia ngeli katika wandishi wangu wa kiswahili.

Niambie kuhusu kinywaji unachokipenda zaidi. Kinywaji ninachokipenda zaidi ni kahawa. Huwa nakunywa kahawa wakati wa asubuhi na pia wakati wa jioni. Wakati ambapo baridi huwa imeanza kuingia. Ni kinywaji nilionyeshwa na rafiki yangu wa siku mingi ambaye tulisoma na yeye kwenye shule. Kinywaji hiki hunifanya kuishi vizuri ninapokuwa nimekitumia.

Niambie kuhusu shughuli zako za siku za mvua. Shughuli zangu za siku za mvua huwa zinabadilika sana kwa sababu ratiba yangu zijaipanga kuendana na mvua. Siku ya mvua huwa najiandaa kuenda shambani. Ili niweze kupanda mimea na mboga za majani ambazo huwa zinatumika kwa kuwalisha familia yangu.

Tunda rako ra kupendezwa ni ripi? Tunda rangu rakupendezwa ni tunda ra maembe. Mimi upenda maembe sana. Chuisi ambayo imetengenezwa kutokana na maembe hunifurahisha sana. Hasa huwa na radha ninayo ipenda sana. Chuisi hii pia husaidia kunikinga kutokana na maradhi yanayoletwa kwa ukosefu wa vitamini muirini.